Napenda chai kuliko kahawa na huu ni uamuzi nilioufikia kwa uzoefu na tafakari ya muda mrefu. Kwanza kabisa, chai inanipa utulivu wa kipekee. Kila ninapokunywa chai hasa asubuhi au jioni nahisi akili yangu inatulia polepole na mawazo yangu yanakuwa katika mstari. Si msisimko wa ghafla kama ule wa kahawa, bali ni makini wa taratibu na unaodumu kwa muda mrefu. Hili ni jambo muhimu sana kwangu kwa sababu napenda kufanya mambo yangu kwa mpangilio na kwa makini bila haraka isiyo na maana Pili, chai ni rafiki kwa mwili wangu. Tofauti na kahawa ambayo wakati mwengine hunifanya nihisi mapigo ya moyo kuongezeka au tumbo kujaa asidi chai hunifanya nijisikie mwepesi na sawa Naweza kunywa chai bila hofu hata nikiwa sijakula vizuri Jambo ambalo siwezi kusema hivyo kuhusu kahawa kahawa inalazimisha niwe makini sana kwa muda ninayokunywa na hali ya tumbo langu. Lakini chai inanipa uhuru huo bila wasiwasi. Tatu, chai ina maana ya muda na utamaduni. Kunywa chai si tendo la kunywa kinywaji. Ni tukio ni muda wa kukaa, kufikiria, kuzungumza au hata kukaa kimya. Katika jamii nyingi, chai huleta watu pamoja. Iwe ni nyumbani, kazini au kwa marafiki. Ni ishara hapa mapumziko. Mazungumzo na hata heshima. Kwangu hii ni ina uzito mkubwa sana kuliko kunywa kahawa haraka haraka ili tu nipate nguvu. Nne, chai inanipa uhuru wa ladha. Kuna aina nyingi za chai, chai ya maziwa, chai ya tangawizi, chai ya mdalasini, chai ya rangi, chai ya kijani na kadhalika. Kila siku naweza kuchagua chai tofauti kulingana na hali yangu ya mwili au hisia. Kahawa kwa upande mwengine ladha yake hubaki kuwa ile ile kwa kiwango kikubwa na baada ya muda huanza kuchosha Napenda jinsi chai inanisaidia kuunganisha mwili na akili Ninapukunywa chai huwa siharakishi mambo. Nachukua muda wangu nafikiria mipango yangu na tathmini siku yangu au ninajitayarisha kwa majukumu yanayonisubiri kahawa hunifaya nihisi kama nalazimishwa kuingia katika kasi fulani ambayo siyo ya asili kwangu Mimi napendelea kazi ninayoidhibiti mwenyewe Kwa kifupi napenda chai kwa sababu inanipa utulivu afya ladha na maana ya kina zaidi katika maisha yangu ya kila siku Siichukulii kama kinywaji cha kawaida tu bali kwa sehemu ya mtindo wangu wa maisha kahawa inaweza kuwa nzuri kwa wengine lakini kwangu chai inawakilisha usawa, subira na mwakini ninaotafuta kila siku.

Wakati wa mapumziko yangu ya mchana, huwa nachukua muda huo kwa umakini kwa sababu ninaona ni sehemu muhimu ya siku yangu. Kwanza kabisa, nahakikisha nimepata chakula cha mchana, si kwa haraka bali kwa utulivu, ili mwili wangu upate nguvu na akili iweze kupumzika. Wakati nakula, napenda kukaa mahali palipo tulivu nikiepuka mawazo ya kazi au masomo kwa muda. Ili nijipe nafasi ya kupumua kiakili ninaamini kuwa kula kwa utulivu kunasaidia hata kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi baadae Baada ya kula mara nyingi nachukua simu yangu na kuangalia ujumbe au taarifa muhimu ambazo ni zinaweza kuwa zimeingia asubuhi Naweza kupitia mitandaoni ya kijamii kwa muda mfupi Si kwa kuzama sana bali kujua kinachoendelea duniani au marafiki zangu wakati mwingine nasoma habari, makala fupi au hata kutazama video moja au mbili za kufurahisha ili kuondoa msongo wa mawazo huu ni muda wangu wa kujiburudisha kidogo kabla kurudi kwenye majukumu mazito Kuna siku ambazo hutumia mapumziko wa mchana kupanga shughuli zilizobaki Najitafakari najiuliza ni kwa kazi zipi ni muhimu zaidi na zipi zinaweza kusubiri Naweza kuandika orodha ndogo kichwani au kwenye simu yangu Jambo linalo nisaidia kurudi kazini nikiwa na mwelekeo mzuri wakati mwingine nikihisi nimechoka sana kutembea tembea kwa dakika chache ili kupumzisha mwili na akili Hasa kama nimekaa muda mrefu Pia mapumziko ya mchana hunipa nafasi ya kuwasiliana na watu Naweza kupiga simu rafiki au kuzungumza na mtu aliye karibu nami Tukibadilishana mawazo au vichekesho, mazungumzo haya hunipa unguvu za kisakolojia na kunifanya nijisikie vizuri zaidi. Kwa ujumla, mapumziko yangu wa mchana si tu ya kula bali ni muda kujijali, kujipanga upya na kujiandaa kisaikolojia na kimwili kwa sehemu iliobaki ya siku.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii na imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwa njia ambayo siwezi kuipuuza. Kwa upande moja, mitandao ya kijamii imenipa nafasi ya kuunganishwa na watu wengi tofahuti, marafiki, wa zamani, ndugu wa mbali na hata watu wapya, ninaokutana nao kupitia maslahi yanayo fanaana. Kupitia majukua haya naweza kuwasiliana kwa uraisi, kushiriki mawazo yangu na kufuatilia kinachondelea duniani bila kulazimika kuwa sehemu ya kila tukio kimwili. Hili kwangu ni jambo muhimu sana. Asa katika ulimwengu wa sasa ambapo taarifa hubadilika haraka na kuhitaji mtu kuwa macho ili asiwe nyuma. Kwa upande wa kujifunza na kupata maarifa, mitando ya kijamii imenisadia sana. Kuna kurasa na akaunti, zinazo shiriki elimu, motisha, biashara, teknolojia, fedha na hata masomo ninayosomea. Mara nyingi, najikuta nikijifunza jambo jipya kupitia video fupi, mandishi au mjadala inayofanyika. Hata kama si kila kitu kinachopatikana mitandaoni ni sahihi, nimejifunza kuchuja taarifa na kuchukua kile kinachonijenga. Kwangu, mitandao ya kijamii si tuu ya burudani bali pia ni darasa lisilo na mipaka Hata hivyo, situmi mitandao ya kijamii bila mipaka Ninafahamu wazi kuwa inaweza kupoteza muda mwingi sana kama mtu hajajiwekea nidhamu Kuna nyakati nimegundua nimekaa muda mrefu nikiskroll bila lengo maalumu na hapo ndipo ninapojikumbusha kuwa muda ni raslimali muhimu Nimejifunza kujipangia muda Wakutumia mitandao ya kijamii hasa kuhakikisha haingili majukumu yangu muhimu kama masomo, kazi au mpumziko ya akili. Kwangu matumizi bora ya mitandao ya kijamii ni pale inapoongeza thamani kwenye maisha yangu. Si pale inaponipokonya muda na makini. Kupanda burudani, mitandao ya kijamii inanipa nafasi ya kupumzika na kufurahia maudhui tofauti. Naweza kucheka kupitia video za vichekesho kusikiliza muziki au kufuatilia vipaji mbali mbali vya watu Hi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu Lakini bado naamini burudani inapaswa kuwa kwa kiasi Sitaki kufikia hatua ambapo burudani inakuwa kipaumbele kuliko maendeleo yangu binafsi Pia mitandao ya kijamii imenisaidia kueleza maoni yangu na kujifunza kusikiliza mitazamo ya watu wengine. Kuna mijadala mbali mbali kuhusu maswala ya kijamii kiuchumi na hata kimaadili. Ingawaa wakati mwingine, mjadala hii inaweza kuwa mikali au yenye mga wanyiko. Imenifundisha kuwa uvumilivu na kufikiri kwa kina kabla kuhukumu. Si kila maoni ya inayo nifurahisha bali hilo ndilo uzuri wa mitandao ya kijamii. Inakufanya uone dunia kwa macho tafauti Kwa upande mwingine natambua hatari zilizopo kuna suala la kulinganisha maisha yangu na ya wengine jambo ambalo linaweza kuathiri afia ya akili kama mtu hatakuwa makini watu wengi huonyesha upande mzuri tu wa maisha yao mafanikio bila kuwaonyesha changamoto.

Kinachonifanya nicheke kwa kweli, si jambo moja tu, bali ni mchanganyika wa vitu vingi vinavyotokea katika maisha ya kila siku. Kicheko kwangu si lazima kitokane na vichekesho, rasmi au watu wanaojitahidi kuwa wacheshi. Mara nyingi kabisa kinatokana kwenye hali halisi ya maisha, kwenye ukweli usiofichwa na kwenye matukio ambayo hayajapangwa. Mimi hucheka zaidi pale napohisi kitu ni cha kweli, si cha kuigiza wala cha kulazimisha. Kwanza kabisa ni nacheka sana kutokana na mazungumzo ya kawaida yanayogeuka ghafla kuwa ya kuchekesha Unakaa na mtu mnaongea mambo ya kawaida tu halafu anasema kitu chaumakini kabisa lakini kimantiki au kimatamshi kinakuwa cha kuchekesha aina hii ya kicheko hunipata ghafla na mara nyingi hunifanya ni cheke hadi machozi Kinachofanya iwe ya kipekea ni kwamba hakuna alyiekuwa amepanga kuchekesha mwenzake ni mazingira na lugha tu zimekutana vibaya kwa njia nzuri Pili marafiki wanachangia sana kicheko changu nikiwa na marafiki ninaojihisi uhuru nao kicheko kinakuwa rahisi sana hadithi za zamani kumbukumbu za makosa tuliyowaifanya au hata kushinda kwetu kwenye mambo fulani yote hivyo hunichekesha sana Kuna kitu chakipeke sana kuhusu kucheka makosa ya zamani hasa yale ambayo wakati yalikuwa ynaumiza au yanatia aibu Baadya muda unayangalia kwa somo na pia kama chanzo cha furaha mini huamini mtu asiyeweza kucheka makosa yake wenyewe anaishi maisha mazito kupita kiasi Ninacheka sana vitu vinavyoonyesha uhalisia wa maisha ya kila siku hasa kwenye mitandao ya kijamii mema zinaonigusa moja kwa moja zinaongelelea pesa, uchovu, presha ya maisha au kukwama kimaisha. Hunichekesha sana. Sikwa sababu hali ni nzuri, bali kwa sababu mtu ameweza kuieleza kwa njia fupi lakini yenye ukweli mwingi. Ucheshi unaogusa ukweli hunifanya nicheke na wakati huo huo nifikirie. Mimi sipendi ucheshi wa uongo au wakupindukia. Ukilazimisha sana hauchekeshi. Pia watoto hunifanya nicheke sana. Watoto wanatabia kusema ukweli bila kuchuja maneno. Mtoto anaweza kukuambia kitu ambacho mtu mzima asingethubutu kusema.

Ndio, ninatoa sadaka au michango, lakini si kwa kila ombi au kila mahali. Ninaamini kutoa ni jambo jema na la muhimu, lakini pia naamini lazima mtu awe na hekima katika utoaji wake. Si suala la kutoa tu kwa sababu umeombwa, bali ni kutoa pale unapohisi umeongozwa na uwezo na uelewa kwa sababu ya mchango huo. Kwanza kabisa, ninatoa sadaka kwa sababu naamini katika kusaidiana kama wanadamu. Kuna nyakati nimekuwa katika hali ngumu na msaada mdogo kutoka kwa mtu mwingine uliweza kunisaidia sana Hilo hunikumbusha kuwa hata mimi nina wajibu wa kusaidia wengine pale ninapoweza sadaka kwangu sio tu ya pesa Wakati mwingine ni muda ushauri au msaada wa vitendo Kuna wakati kumsikiliza mtu au kumsaidia kwa kazi fulani ni sadaka yenye dhamani kubwa kuliko pesa Hata hivyo, si kila mchango ninayotoa, nimejifunza kuwa kama utakuwa makini. Unaweza kujikuta unatoa kwa kila kitu hadi ukajiumiza mwenyewe. Kuna mashirika watu au matukio ambayo huomba michango mara kwa mara, lakini si yote yana uwazi au nia njema. Mimi hupenda kwanza kuelewa mchango wangu unaenda wapi, unasaidia nini, kama kweli unaleta mabadiliko. Kama sina uhakika huwa nachagua kuto kutoa bila kujisikia hatia Pia hali ya kifedha huadhiri maamuzi yangu Kuna nyakati ambapo nina uwezo zaidi na hapo hutoa huo kutoa huwa rahisi na kunipa furaha Lakini pia kuna nyakati ambapo majukumu ni mengi au hali haijakaa sawa na hapo nalazimika kujipa kipaumbele naamini si busara kutoa huku wewe mwenyewe unahangaika kutoka kunapaswa kutoa kwenye ziada au angalau kwenye hali ya utulivu.

Natumia kompyuta zaidi kwa mambo yanayohusiana na kujifunza, kujijenga kimaisha na kutafuta fursa za kujiendeleza. Kwa ujumla, kompyuta kwangu si kifaa cha kupoteza muda tu. Bali ni chombo muhimu sana kinachonisaidia kusonga mbele kielimu, kifedha na kiakili. Kila ninafungua kompyuta, mara nyingi huwa na lengo flani, hata kama wakati mwingine ninatumia kwa burudani kidogo. Kwanza kabisa ni naitumia kompyuta kwa masomo. Hili ndilo jambo kubwa zaidi, kompyuta hunisaidia kusoma kufanya utafiti kuandika kazi na kuipita na kupitia masomo yangu kwa kina zaidi Badala ya kujitegemea vitabu pekee naweza kupata taarifa nyingi mitandaoni, kusoma makala, kuangalia video za maelezo na hata kushiriki mijadala ya kielimu Hii hunifanya nielewe masomo vizuri zaidi, hasa pale mada inapokua ngumu kompyuta imenisadia sana kupanga ratiba ya masomo, kuhifadhi kumbukumbu na kufanya marejeleo kwa urahisi. Pili, ninatumia kompyuta kutafuta na kujaribu fursa za kutengeneza kipato. Ninatumia kuangalia kazi za mtandaoni, kufanya utafiti, kuhusu miradi ya mtandao, kujifunza kuhusu biashara za kidijitalia na kufuatilia mambo kama teknolojia na fursa mpya zinazoimbuka. Kompyuta hunipa nafasi ya kujifunza ujuzi mpya unaoweza kunisaidia sasa au baadaye kama vile kuandika uchambuzi wa data au matumizi ya programu mbali mbali Kwangu kompyuta ni kama daraja la kunitoa pale nilipo kwenda kwenye nafasi bora zaidi Pia ninatumia kompyuta kwa mawasiliano na watu wengine ingawa simu hutumika zaidi kwa mazumgumzo ya haraka kompyuta hunipa nafasi ya kuwasiliana kwa kina zaidi kupitia barua pepe, majukwaa ya kazi au mazungumzo marefu ya maandishi Pia hutumika kwenye mikutano ya mtandaoni hasa inaayohusiana na masomo au kazi Hii imenifanya niweze kuunganishwa na watu tofauti bila kujali umbali kompyuta pia ninaitumia kwa uandishi kuandika mawazo, kupanga, mipango au hata kuandika kazi ndefu Hua rahisi zaidi kwenye kompyuta inanipa uhuru wa kurekebisha maandishi kuhifadhi nakala na kupanga taarifa vizuri uandishi kwenye kompyuta hunifanya niwe makini zaidi na pia hunisaidia kuwasilisha mawazo yangu kwa njia iliyo wazi na nadhifu Pia ninaitumia kompyuta kwa kupata taarifa na kujielimisha kwa ujumla Kuna nyakati ninakuwa na swali tu kuhusu jambo fulani au nataka kuelewa kitu kwa haraka kompyuta hunisaidia kupata majibu kusoma mitazamo tofauti na kupanua ufahamu wangu Kwa njia hii kompyuto hunifanya nijisikie kwamba nina maktaba kubwa mkononi mwangu Ingawa si matumizi makuu wakati mwingine natumia kompyuta kwa burudani Naweza kuangalia filamu, kuisikiza muziki au kufuatilia maudhui fulani ninayopenda Hio hunisaidia kupumzisha akili baada ya muda mrefu wa kazi au masomo Hata hivyo burudani kwangu hua niya kiasi Sitaki kompyuta iwe chanzo cha kupoteza muda mwingi kifupi natumia kompyuta zaidi kama zana ya maendeleo Nikifaa kinachonisaidia kusoma kufanya kazi kuwasiliana na kujifunza mambo mapya bila kompyuta mambo mingi yangekuwa magumu zaidi au yangechukua muda mrefu Kwangu mkompyuta si ya anasa nihitaji muhimu katika maisha ya kila siku.

Kila asubuhi ninapoamka, ninaanza kwa hatua chache ambazo kwa kweli ni muhimu sana kwa kuanzia siku kwa njia mzuri na yenye tija. Siku yangu huanza kwa kujiandaa kisaikolojia na kimwili, si kwa haraka bali kwa hatua zinazosaidia akili na mwili kuamka vizuri. Kwanza kabisa, ninapo ongea macho nafanya jambo la msingi la kimsingi Nyonya, pumzi, chungu nzima na kutoa pumzi kwa utulivu Hii hunisaidia kuamsha mwili wangu taratibu na kuanza kuondoa usingizi uliobaki Baada ya hapo mara nyingi nakaa kidogo nikiwa na mawazo yangu mwenyewe Nikipanga ni mambo gani muhimu ya siku hiyo, hii ni aina ya kupanga akili kabla ya kufanya chochote kingine Hii hatua ni muhimu kwa sababu huweka mipangilio wa kisaikolojia na kunisaidia kuwa na mtazamo chanya wa siku Baada ya hapo nitaenda moja kwa moja kwenye usafi binafsi Kuoga ni jambo la muhimu kwangu kila asubuhi Si tu kunanua mwili, bali pia kunanua akili Wakati maji yanapogusa mwili kuna aina ya fahari na hisia ya utulivu inayokuja Ikimaanisha mtu amejitahidi kuanza siku vizuri Baada ya kuoga huguza pia usafi wa meno na nywele jambo ambalo linapanua hisia ya kuwa tayari kukabiliana na dunia Kisha mara nyingi huchukua muda kidogo kunywa maji hii muhimu sana kwani mwili umekaa bila maji wakati wa usingizi kunywa maji huamsha mfumo wa menyenyo, wa chakula na pia hufanya mwili kuamka kwa nguvu zaidi wakati mwingine nikisha kunywa maji hupenda pia kula vitu vidogo cha asubuhi kama ndizi au mkate ili kuwa na nguvu za awali siku nyingi, si kubwa sana bali ni vya kutosha kwanza nguvu za msingi Wakati huu pia ni wakati wa mawazo ya asubuhi Napanga ratiba ya siku, mawazo muhimu, majukumu na mambo muhimu kifamilia au shule Hii ni wakati wa kutengeneza mipango wa kisaikolojia kuamua ni nini kipaumbele cha siku na ni nini kinaweza kusubiri ni kama kuandaa ramani ya siku yangu na hio hunisaidia kuepuka, kuchanganyikiwa, baadae Baada ya kupanga mawazo ya na mwili kuamsha taratibu Mara nyingi hufanya kidogo cha burudani ya asubuhi Kwa mfano kusikiliza muziki mzuri au kuwa na ujumbe mfupi kutoka kwa marafiki au familia Hii ni njia mzuri ya kumsha hisia chanya na kuanza siku kwa tabasamu na furaha kidogo ni kama kujipatia nguvu ya kisaikilojia kabla ya kuingia katika majukumu makubwa ya siku Pia mara nyingi huchukua muda kidogo kwa mazoezi ya mwili hata kama ni kufanya mazoezi madogo kama kuvuta pumzi kutembea kidogo au kufanya mazoezi ya mikono na miguu haya hunisaidia kuamsha misuli, kuongeza mzunguko wa damu na kuimarisha mwili kwa ujumla Hii hatua ya umuhimu sana kwa kwa kuanzia siku yenye nguvu Mara baada ya hayo yote waanza kuangalia simu kwa haraka tu kwa taarifa muhimu kama ujumbe mfupi kutoka kwa marafiki au barua pepe za dharura Si kujivinjari mitandaoni ya jamii Bali ni kuangalia mambo muhimu ya siku Hii hunisaidia kuamua ni nini cha kufanya kwanza na kuanzia siku bila kushughulikia. Kwa hivyo, kila asubuhi ni kama kuanza upya na nauchukua muda kujiandaa kikamilifu. Hatuwa hizi zote huchangia kuanzisha siku yenye tija na furaha na kunisaidia kushugulikia majukumu ya kila siku kwa utulivu.

Napenda kutembea sehemu zilizotulivu na zenye amani. Asa maeneo ambayo hayana kelele nyingi za watu wala msongamano. Mimi si mtuwa kupenda kutembea kwenye maeneo yenye makelele mingi au vurugu. Napenda zaidi sehemu zinazompa mtu na fasi ya kuwaza na kujitafakari. Kutembea kwangu mara nyingi, sikwaharaka bali ni kwa utulivu, ni kifurahia mazingira yanayo nizunguka. Napenda sana kutembea kwenye maeneo wazi kwa mabarabara zisizo na shuguli nyingi asaza asubui aujioni wakati huo hewa hua safi, juanikali na mazingira yanayakua ya metulia. Kutembea wakati huo hunipanafasi ya kupanga mawazo yangu, kufikiria mambo muhimu ya maisha au hata kujitathmini kimia kimia. Huo ndio muda ambao akili yangu huwa huru zaidi Pia ni napenda kutembea semu za nye miti na mandhari ya asili Hata kama si msitu kubwa Kuna karibu na miti nyasi au mazingira ya kijani unipa utulivu wa kipekee asili unifanya ni jisikie kama ni mejitenga kidogo na presha za maisha kutembea kwenye mazingira ya aina hiyo unifanya ni pumue vizuri zaidi kimwili na kiakili Wakati mwingine napenda kutembea pekeangu lakini pia kuna nyakati napenda kutembea na rafiki mmoja au wawili kutembea na mtu kunanipa na fasi ya kuzungumza kwa uhuru bila haraka na mazungumzo ya nakuwa ya kweli zaidi Hakuna presha, hakuna kelele ni kutembea na kuzungumza tu Hilo unifanya kutembea kuwa na maana zaidi Napenda pia kutembea bila mpango maalumu Si lazima niwena marudio ya lazima wakati mwingine natembea tu kwa ajili ya kutembea Hii unisaidia kuondoa mawazo mengi, kupunguza msongo wa mawazo, kuni kujisikia huru kutembea bila lengo maalumu, unipa huru wa kufuata hisia zangu badala ya ratiba Kwa kifupi napenda kutembea sehemu zilizo tulivu, zenyewe, hewa safi na zinazompa mtu nafasi ya kuwa yeye mwenyewe kutembea kwangu situ harakati za mwili bali pia safari ya mawazo na utulivu wa akili.

Saba, mimi hujiakikishia kujiwekatika hali ya utulivu na ibada kwa sababu hio ndio amri tulio pewa na Mungu. Asubui ya siku ya saba hua napanga muda wangu mapema ili kuhakikisha kwamba kila kitu cha kawaida cha kila siku hakitazusha usumbufu wa ibada yangu. Napima muda wangu ili nisishughulikie shughuli zisizo za lazima. Ili nikae kimya nikumbushe maisha yangu na njia zinazopaswa kufuata. Nikisoma maandiko matakatifu na kuomba kwa bidii, wakati wa ibada yangu hua napanga maombi yangu bila sehemu ya maisha yangu familia na marafiki na jamii ha na hata mambo binafsi ambayo ninahitaji mwongozo Sibaki tu na kusoma maandiko, napanga pia wakati wa kuimba nyimbo za kumshukuru Mungu na jambo ambalo linanifanya nionekane karibu naye kiroo na kunipa amani ya ndani nyimbo hizi si za kufurahisha tuu bali zina nifanya nizungumze na kuelewa maana ya maisha yangu chini ya mungozo wake Pia siku ya saba hua ni muda kutafakari kwa kina kuhusu wiki iliopita napima matendo yangu kuangalia ni wapi nimeshindwa na wapi ni mefanikiwa na kujiweka sawa ni maagizo ya Mungu Hii ni muhimu sana kwani inaniwezesha kuanza wiki mpya nikiwa na roo safi na dira thabiti kati mungine baada ibada kuu nashirikiana na wengine waamini katika kumazungunzo ya kiroo kuji kujadiliana juu ya maisha changamoto na mafanikio yetu Hii inapanua uelewa wangu na hunisaidia kushirikiana na kwa upendo na marafiki zangu wa imani Kila kitu ninachofanya siku ya hiyo kinaangazia kumuabudu Mungu na kuwa karibu nae hatua hizi zote hutoka kwamba, kusoma, kuimba na kushirikiana zinachukua muda Lakini hutoa amani ya kiroho ambayo haiwezi kupimika siku ya saba si tu siku ya kupumzika kimwili bali ni siku ya kupumzika kiroho kupata nguvu mpya na kua tayari kuanza wiki nyingine nikiwa na moyo safi na akili iliona uwazi Kwa hivyo kila siku ya saba ni zaidi ya ibada ni mchakato wakina wakuunganisha maisha yangu yote na Mungu Nikiakikisha kua kila sehemu ya nafsi yangu imeelekezwa kwake Hii ndio sababu napenda kuzingatia muda wote nikiakikisha kuwa siku hiyo inachukua muda wangu wote wakufutafakari kuomba na kumshukuru Mungu Jambo ambalo kwa kweli inachukua karibu dakika kumi au zaidi.

Ndiyo, nimekuwa nikifikiria kuanzisha biashara yangu kwa muda sasa. Kila mara ninaona ni jambo muhimu kwa ni linatoa uhuru wa kifedha ni nafasi ya kujenga kitu chenye manufaa kwa maisha yangu. Wazolangu la biashara limezaliwa kutokana na kuangalia ni wapi kuna nafasi za kipeke ya kuingiza bidhaa au huduma ambazo watu wanaitaji. Lakini bado hazijazungushwa vizuri sokoni. Napenda kufikiria biashara ambayo si tu, inaleta faida, bali pia inachangia jamii kwa njia fulani. Lakini tatizo kubwa ambalo linaendelea kunizuia ni kupata hela za kuanzia. Hila wazo linagarama zake, kutoka kwa ununuzi wa bidhaa, malipo ya leseni, kulipa wafanyikazi au hata uuzaji wa awali. Hivyo licha ya kuwa na mipango na mikakati maranyingi na pitia wakati wakujiuliza ni vipi nitapata fedha za awali ili kuanza biashara hii. Hali hii inaitaji uvumilivu mkubwa kwani hela haziji maramoja na mara nyingine unapaswa kuwa na mbinu mbadala ili usiendelee kushindikana. Pia kuanzisha biashara kunaitaji muda wa kutafakari na kupanga kila hatua. Sio tu kupata hela bali pia ni kuelewa suko vizuri, kujua wateja wangu na mahitaji yao na kupanga jinsi nitakavyo wafikia. Mara nyingi ninaweka ratiba ya kuangalia bidhaa zinazoitajika garama na kuingiza bidhaa na mbinu zakuuza ambazo zinapata ushindani sukoni hiyo yote inahitaji muda na nguvu lakini ni muhimu kuwa na kwa mafanikio biashara Ninaona pia kuwa kuanzisha biashara ni changamoto ya kujaribu na kujifunza kutokana na makosa ni lazima niwe tayari kubadilisha mikakati, kuboresha bidhaa au huduma na kujenga uhusiano mzuri na wateja ili kupata uwaaminifu. Hivyo, hata kama hela ni changamoto napanga jinsi ya kuzitumia vizuri hata kama ni naitaji kuanza kidogo na kisha kukua taratibu.